Katika kijiju yetu, mwaka wajana mwezi wa januari, tulikuwa na changamuto kusana ya maji. Bila shaka, tulikuwa na mwanansiasa mmoja aliye na roho ya utu. Kwa hivyo, mwanasiasa huyu bila kusisitiza, aliweza kusaidia wanakijiji. Bila shaka, aliweza kutuchimbia kisima ambalo lilitusaidia kwa kupata maji. Tuliweza kupata maji ya kutosha. Tuliweza kupata maji ya kufua, maji ya kuoga, maji ya kupika na hata maji ya kunywa. Hilijambo lilifanya wanakijiji kumpenda zaidi. Kwa tabia yake ya ukarimu.

Katika kampuni yetu, kila mtu ana komputa yake ambayo yeye humiliki. Komputa hizi hutusaidia kurahisisha kazi zetu, na kumaliza kwa wakati ufaao. Komputa hizi pia hutusaidia kwa kupata yale mambo magumu, ambayo sisi hatuyaelewi kupitia mtandaoni. Komputa pia hutuwezesha kutazama filamu zetu, wakati ambapo tuko huru kazini. Komputa hutuwezesha kufanya kazi zetu kwa utaratibu, na ili tuweze kufanya kazi ya kupendeza na kazi bora zaidi.

Tulipo kuwa katika shule ya upili, tulikuwa na msichana mmoja, aliyekua akifanya kazi zake kivyake, na hata tulipo kuwa tukicheza, alikuwa akika upande wake. Tulipo kuwa tukimuuliza alisema alichagua uamuzi huo ilikuweza kuhepushana na mambo mengi kama vile kuchokozana na wenzake na pia alitaka kufanya kazi yake ya shule kwa bidii ili aweze kupita mithiani yake Tuliona uamuzi yake kama mchezo lakini kwa badae tulipofanya mtihani wetu wa taifa tuliona ya kuwa uamuzi wake ulikuwa yenye matokeo mazuri msichana huyu alifaulu vizuri na yeye ndio aliye pata alama A katika shule yetu.

Nilipokuwa darasa la nane, wazazi wangu walinipeleka mjini ili niweze kuishi na mjomba wangu. Mjomba wangu alinipenda na kwa hivyo alinipeleka katika shule moja kubwa. Niliweza kufanya bidii ili niweze kumfurahisha mjomba wangu, pamoja na wazazi wangu. Kila wikendi mjomba aliweza kutupeleka matembezi, mahali ambapo alitununulia vyakula vya aina mbalimbali. Aliweza pia kutushauri jinsi ya kukuwa na hekima na jinsi ya kutia bidii katika elimu yetu. Mjomba wangu ni mtu mwenye hekima na mtu mwenye roho nzuri sana. Yeye husaidia watu masikini na pia wale mayatima.

Jibinu ni chakula chenye ladha ya furaha. Kila asubuhi ninapo kunywa kiamusha kinywa, mimi hupaka vipande vya mkati zangu jibinyu. Huwa tamu zaidi. Pia katika sherehe kubwa, watu hupenda kuchanganya jibinyu pamoja na matunda na vyakula ya vya aina mbalimbali. Jibinyu pia hutumika katika vyakula mbalimbali ili kuweza kuwa na rangi ya kuvutia na pia ladha tamu.